Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa na nidhamu, uvumilivu, anahamu ya kujifunza. Usikate tamaa unapokutana na changamoto badala yake zitumie kama fursa ya kukua. Pia heshimu wenzako, sikiliza ushauri na uliza maswali bila uoga. Jenga tabia ya kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Kwa sababu sifa njema ufungua milango mingi, zidi ya yote kuwa na malengo wazi na ufanye kazi kwa hatua ndogo kuelekea mafuniki.